Wanyama ambao nawapenda ni wanyama wa kutulia na wa nyumbani sipendi wanyama pori kwa hivyo napenda wanyama wa kutulia na wa nyumbani. Wanyama kama vile kuku, ngombe, mbwa, paka. Wanyama tu ambao wanatulia hawana mambo mingi ambao hawaezi kuadhiri.